Hili kujitunza mimi hulala mapema nala chakula kizuri teneafia na madini mazuri yanahitajika na mwili. Pia mimi hufanya mazoezi hili kulainisha mwili. Mimi husoma vitabu ili kuongeza ufahamu wangu. Pia mimi huvaa wazi mazuri ya kupendeza.

Wakati wa wasiwasi, mimi hutafuta mahali patulivu, ambapo naweza tuliza mawazo. Wakati mwingine ni kiwa na wasiwasi, mimi huwanasikiza muziki au nyimbo za kunituliza. Na pia sa zingine, mimi huwa natafuta mutu wa kuongea na yeye, ili wasiwasi unitoke.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi, kwa sababu huwa unatumbuiza zaidi, unapendeza. Na licha ya hayo, muziki wa jadi hunipa mafunzo ya kimila na desturi zetu. Pia muziki huu wa jadi huwa unanipa hisia ya utambulisho. Muziki huu wa jadi pia, huwa unasaidia katika kuungana na asili ya mtu, kwa mfano kwa asili na kabila la mtu.

Tatizo kazini ni jambo la kawaida kwa sababu palipo na watu lazima pawe na matatizo ama matatizo ambalo litatokea. Na njia nzuri ya kushambulia tatizo likitokea kazini ni mnaketichini, tunaongea na watu na timu yangu, tunatafuta suluhisho ya tatizo hilo.

Njia ambayo natumia kila siku ya usafiri ni mimi hutumia basi na napendelea basi kwa sababu basi hua na hewa safi mule ndani kwa sababu iko na nafasi kubwa kwa hivo hewa huwa inazunguka vizuri. Sababu ya pili ni kuwa nauli ya basi hua chini sana na kila mutu anaweza kumudu.

La hasha sipendi asali kwa sababu kwa jumla sipendi chakula ambacho kikona sukari ndani yake na najua sukari si chakula kizuri katika mwili na huwa ni chanzo cha magonjwa mengi kama vile ugonjwa wa sukari. Sukari pia yaeza leta kunona kupita kiasi. Kwa hivo mimi sipendi asali hata kidogo.

Ndiyo, napenda kujaribu tuvyakula vipia, lakini siyo kila chakula kipia ambacho naweza jaribu. Hivi namanisha nini? Namanisha vyakula vingine kama vile nyama ya konokono au nyama ya chura. Hivyo ni vyakula ambavyo sijawi jaribu na ni chakula ambacho siwezi kujaribu. Lakini vyakula vingine, vyakimata maduli, vyakula vingine, vyatu wengine, yuenchi ingine, hizo nazo nitadaribu kabisa.

Mimi napendelea kusoma kwa sababu kusoma kwenyewe hua kunanisaidia nijue mambo mapya. Kusoma pia hua kuna nisaidia niweze kuelewa mawazo ya watu wengine. Kusoma pia kwa mimi binafsi ni njia ya kupitisha muda. Pia jambo la muhimu ni kua kusoma haichoshi kama vile kuandika.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa sababu ujana wangu ninavyoukumbuka, ulikuwa wa ucheshi sana, ujana wangu nilikuwa na nguvu nyingi, katika ujana wangu pia nilikuwa na wakati nilikuwa na muda mkubwa sana, ama muda mwingi wa kupatana na marafiki wapya, kuongea na familia yangu, na pia kutembea zaidi kila mahali ambapo nilitaka kutembea, ningetembea.

Jambo la kwanza ni kuwa unatambua wazo au tatizo. Hapa ni pale ambapo unaeleza unachotaka kutatua au kufanikisha kwa mradi. Jambo la pili ni unaweka lengo wazi. Hapa ni ambapo unabainisha unachotarajia kufikia kwa mradi huo unaoanzisha. Jambo la tatu ni unapanga hatua na rasilimali Unaanda mpango wa kazi rasilimali zinazohitajika. Jambo la nne, unaanza utekelezaji. Kutekeleza mradi kulingana na mpango uliowekwa Jambo la tano ni unafuatilia na tathmini Unakagua maendeleo na unarekebisha pale inapobidi urekebishe.

Ndiyo, natumia mfumo mpya usalama wa vidole kwa sababu uko na manufaa mengi kama vile. Unoongeza usalama kwa sababu alama za vidole ni za kipekee kwa kila mtu. Jambo la pili ama manufaa ya pili ni kuwa usalama huu wa vidole. Unapunguza udanganyifu wa matumizi na nyaraka au vitambulisho bandia. Jambo la tatu ni kuwa, usalama wa vidole ni kuwa, unaokoa muda kwa uthibitishaji wake ni wa haraka, ufanyika kwa haraka sana Jambo la nne ni kuwa, mfumo usalama wa vidole, unaongeza usahihi katika utambulizaji wa watumiaji Jambo la mwisho ni kuwa, mfumo huu usalama wa vidole, unasaidia kudhibiti ufikiaji wa maeneo, au mifumo nyeti.

Mazoezi yangu ya kila siku ni yale ya kukimbia, ambapo mimi hukimbia maranne kwa wiki, ambapo ni siku ya jumatatu, jumanne, alhamisi, na ijumaa. Mimi huamuka saa kumi na moja na nusu, na kimbia mpaka saa kumi na mbili na nusu kwa muda walisali moja. Makimbizi haya ya nanisaidia kulainisha mwili na kuzingatia afya yangu, na mimi hua nahisi vizuri sana nikisha fanya haya mazoezi.

Kampuni ya teknolojia ambayo naiamini sana ni kampuni ya Microsoft. Na hii ni kwa sababu ina uzoefu mkubwa kwa kuwa imekuwepo kwa miongo mingi na imethibitishs uthabiti wake. Jambu la pili ni kuwa usalama wa data unawekwa vizuri sana. Pia hawa watu ni wabunifu sana na wanendeleza ubunifu kwa kuboresha teknoloji ya kama cloud na AI. Na jambo lingine ni kuwa bidha zake ama programu zake zinatumika sana. Duniani kote. Kama vile Windows, Office na Azure.

Jambo la kwanza ninalolifanya ili kushirikiana na timu yangu nikuwa na wasiliana wazi ili kila mtu awelewe majukumu yake. Ninatatua changamoto kwa ushirikiano badala ya lawama, natimiza majukumu yangu kwa wakati kwa manufaa ya timu, na shiriki marifa na msaada inapohitajika, ninasikiliza mawazo ya wengine na kuyaheshimu.

Kumbukumbu nzuri ambayo nikonayo kutoka utotoni ni ile siku enye baba yangu alininunulia mpira wakandanda na nilifurai sana kwa kuwa nilikuwa nimuitisha mpira huo kwa miaka mingi hapo mbeleni. Lakini kile kilifanyika ni kuwa alinipatia tatizo na kaniambia nifuzu katika mtihani ulio kuwa unakaribia na nikiweza kufuzu na nipate ala manzuri hivyo basi ndiyo ataninulia mpira huyo na kuhakika nilifuzu na nikaweza kununulia mpira na nika furai sana.

Ndio, nimeenda muonyesho ya sanaa, na si muonyesho moja peke ya sana ambayo nimehudhuria, bali ni muonyesho kadha kama vile, muonyesho ya uchoraji, muonyesho ya vinyago na sanamu, muonyesho ya picha ambayo ni photography, muonyesho ya sana za mkono ambayo ni crafts, na pia muonyesho ya sana za kisasa ambayo ni digital art.

Mchezo ambao mimi hucheza ni mchezo wa kandanda. Kwa hivo mimi huwa nacheza na timu yangu ya watu kumi. Watu kumi ambao ndo anacheza katika uwanja katikati alafu kisha kuna mtu moja anacheza kama mlinda lango ambaye ni goalkeeper. Kwa hivo ni kona timu ya watu kumi na moja ambao huu anacheza na mchezo huu wakandanda.

Ndiyo, napenda kupige chombo cha muziki, na chombo ambacho napenda kupiga sana ni tarumbeta ama trumpet kwa kizungu, napenda kupiga chombo hicho kwa kuwa sauti yake hunipendeza sana, na kuwa niko na talanta kubwa sana katika kupiga chombo hicho, na hicho ndio chombo ambacho ninafurahia kupige kuli ukilinganisha na vyombo vile vingine vya muziki.

Napenda chakula kisicho mafuta kwa sababu chakula hiki huwa ni chenye afya na hua hakidhuru mwili. Mafuta tunavyojua, mafuta hua na madhara mengi katika mwili na katika afya na huwa yanaleta magonjwa mengi sana. Kwa hivu ni muhimu kulingana na mimi kukula chakula kisicho mafuta. Kama vile chakula cha kuchemsha ama chakula cha kuchoma.

Sifa ya kwanza ya kiongozi ni anafaa awe mcha mungu, anaye muogopa mwenyezi mungu. Jambu la pili ni au sifa ya pili ni kiongozi huyu anafaa kuwasikiliza walio mchagua. Jambu la tatu au sifa ya tatu ni kiongozi huyu hafai kupora mali ya uma. Jambu la ine ni kiongozi huyu anafaa kuheshimu sheria za inchi anayongoza na awe mfano kwa kila mwana inchi.

Napiga picha mara kama kumi kwa siku au wakati ya mbao nimejisikia kupiga picha ama wakati ya mbao nimejisi kupiga picha au wakati ya mbao niko na simu katika mkono wangu Naweza piga picha masaa ya asubuhi naweza piga picha wakati wa mchana Naweza piga picha wakati wa siku ama wakati ambapo jua linatuwa.

Timu ambayo unafuata ni timu ya kandanda ya Manchester United ambayo iko katika nchi ya wingereza. Inacheza ligi ambayo inaitwa Premier League na sababu ya kufuatilia hiyo timu na michezo yake ni kuwa napenda wachezaaji wake walioutangulia pale awali kama ule mchezaaji almarufu Cristiano Ronaldo ambayo ni mchezaaji mzuri sana.

Rangi ambayo inanipendeza zaidi ni rangi ya kijani kwasababu inaashiria mazingira yetu, mazingira yanayo na afya na pia rangi hii iko katika bendera ya nchi yetu ya Kenya. Rangi hii ikuwa ni rangi ambayo nyanya yangu na babu yangu waliipendelea zaidi kwa rangi zote. Nyumba ya nyanya yangu imepakwa rangi ya kijani, shamba ya nyanya yangu ni ya kijani, kila kitu ni ya kijani katika nyumba ya nyanya yangu.